Jukumu gani unalofanya kazini linalokufanya uamke kila siku kwa nafasi ya kufanya bora zaidi. Kazini, kuna majukumu mengi, lakini lile ninalolipenda zaidi. Jukumu linalonipa nafasi ya kuchangia mawazo. Huona matukio yake yakibadilisha mambo halisi. Napopewa jukumu laku panga kutua tatizo wa kusaidia timu kufikia lengo fulani. Kisha kama nimepewa thamani muhimu. Hapo ndipo kazi huacha kuwa wajibu tu, kuanza kuwa sehemu ya safari yangu ya ukuaji. Ninalopenda ni jukumu ambalo nifanyalo kwa nishirikiane na wengine, kusikiliza maoni yao pia. Kisha, kuchambua pamoja kila mtu wanapochangia. Hata wazo dogo linaweza kukua likawa suluhisho kubwa. Je, si jambo la kutia moyo kuona mawazo yakikutana na kuzaa mafanikio? Ni ushirikiano huo na kujifunza uvumilivu, heshima na mawazo kuwasilishwa kwa wazi.